Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa mawasiliano mazuri na heshima napenda kusikiliza mawazo yao kwa makini na kuwaheshimu hata tunapotofautiana pia hujitahidi kushirikiana nao kwenye kazi za pamoja. Kwa sababu kufanya kazi kama timu hujenga uaminifu mara nyingine mazungumzo madogo ya kirafiki au utani wa kawaida hunisaidia kuvunja ukimya na kuleta ukaribu zaidi ya yote kuwa mkweli na msaada kwa wenzangu hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri kazini.